Ninavyojihisi nikisubiri kwenye mstari mara nyingi huwa na uvumilivu kidogo lakini pia napenda kutumia wakati huo kufikiria na kupanga mambo yangu huwezi kuepuka kusubiri hivyo huwa najaribu kuwa na subira na kukaa mtulivu pengine kusoma au kutumia simu kufanya kitu cha manufaa mara nyingine ni fursa ya kupumzika kidogo kutokana na shughuli zingine.